Nam nimewae kulima. Kwa sababu kwetu, sisi, niwa kulima. Mimi najua kulima shamba sana. Tunapanda vitu kama vile maindi, maragwe. Ukulima ndiyo bathi ya shuguli ambayo tunashugulisha huku kwetu. Kulima ni najua sana. Na.

Naam, napenda kujifunza historia hasa vile uongozi ilikuwa inaendeshwa hapo kitambo. Ningependa kujua watu wa kitambo walikuwa wanatumia nini kupika chakula gani ambayo walikuwa wanakula. Ningependa kujua vile vitu vilikuwa vinatengenezwa hasa za kiteknolojia kwa sababu kitambo hawakuwa na vitu vya kiteknolojia. Na watu hawakuwa wanajua kutumia vitu kama vile sabuni kuoga na.

Kitu ya kwanza mimi uamka saa moja asubuhi. Kwa hiyo, nikishaamuka na naomba, baada ya maombi, natandika kitanda, naenda kunawa, kunawa uso, nikimaliza kunawa uso, na na na nafanya usafi kwa nyumba yangu. Baada ya kufanya usafi, napika chakula ya asubuhi, baada ya chakula ya asubuhi, naoga, baada ya kuoga, naondoka naenda shuleni.

Na mimi sina mahali maalum pa kununua vitu. Mara nyingi napenda kuenda soko lakini. Ka nikipata kitu mahali popote ambacho kinanipendeza huwa na nunua mahala pale. Mara nyingine naenda kwenye soko kunua vitu ambavyo za thamani.

Naam, mi napenda kazi ya nyumbani, kushinda ya shamba, huwa mara nyingi naambia mzazi wangu, hasa mama namwambia mimi, heri nifanye kazi ya nyumbani kama vile kupika, kuosha vyombo, kuosha nyumba, na pia pia kufanya usafi katika mazingira yetu. Na mi sipendi kazi ya shamba lakini najaribu kwa sababu hiyo ndiyo kazi ambaye iko nyumbani lakini kazi za nyumbani ndiyo sehemu ya kazi ambaye napenda sana.

Mimi huwa napenda wanyama ambao wanafugwa nyumbani kama vile. Paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi, pia kondoo. Wanyama hao wanasaidia sana. Hasa pusi ambaye ni mnyama ambayo naipenda sana. Anasaidia kuondoa fikra mingi ambayo nikicheza nao.

Mimi na familia yangu huwa tunapenda kutembea sana sana kwa miguu. Tunapenda kutembelea mbuga ya wanyama ama kutembea tu kuona mazingira ambayo inapendeza. Mara nyingine huwa tunakaa nyumbani kutazama, michezo. Pia wakati mwingine huwa tunatazama video ambayo fupi fupi kwenye TikTok ama kwenye TV.

Na natumia mitandao ya kijamii kama vile tiktok, whatsapp na pia facebook. Mitando kwenye mitandao ya kijamii huwa napenda kutazama video fupi fupi, kutuma ujumbe, pia kusikiza habari kwenye mitandao ya kijamii kama vile tiktok. Na.

Na mimi napenda hesabu, hasa hesabu za biashara kwa sababu ina njia njia ambayo inakupea alama, unaelewa, ikona mtindo fulani. Ya hesabu za biashara zinanifuraisha sana. Napenda kufanya kila wakati, kila wakati mimi niko kwa mambo na hesabu, shuleni, pia nikuwa nyumbani, lazima nifanye hesabu karibu tano kila siku.

Mimi napenda kucheka sana. Mimi ni mcheshi. Kila kitu kinanichekesha. Hasa marafiki zangu. Darasani kila wakati walimu wamenijua mimi ni mtu wakucheka. Kitu chochote ambacho naona. Inanifurahisha huwa napenda kwa kucheka. Napenda kwa kucheka mwalimu ataelewa. Wenzangu wameshanielewa huwa napenda kucheka kila kitu nao.

Huwa napenda mambo kuhusu siasa. Mara nyingi huwa mimi na watch. Au natazama video fupi fupi za tiktok kuhusiana na siasa. Huwa napenda kusoma magazeti za siasa. Mambo na siasa huwa zinanifurahisha sana. Pia huwa katika kila kitu, ambayo nafanya, huwa mara nyingi naleta zile msamiati za kisiasa. Naam, napenda sana.

Mambo na kujitunza uwa mimi napenda ni kule chakula kwa wakati ambayo inafaa, nivae vizuri, ni jipake manukato ambayo napenda, niache mambo na kufikiria mingi, ni lale kwa wakati ambayo unafaa, na pia ni henda matibabu iwapo ninaugua. Namu, hiyo ndo ina nisaidia sana kujitunza kwenye hii maisha. Na.

Swali nzuri sana. Mimi utotoni nilikuwa napenda kucheza. Kila wakati napenda, hadi usiku, nilikuwa natamani tu. Ifike asubuhi, niende nikacheze na marafiki zangu. Nikitumwa na mzazi, na nikipatana marafiki zangu kwa njia, naanza kucheza na wao. Hadi nasahau, kitu ambayo nimetumwa, nikirudi na chapwa. Baada ya kuchapwa nalia after kulia narudi tena kuenda kucheza na marafiki zangu na nilikuwa napenda kucheza sana.

Majira ambayo mimi napenda ni majira ya masika kwa sababu wakati wa masika mvua ni nyingi na pia sisi kama jamii ya watu wa kulima. Huwa tunapanda mimea kama vile mahindi, maharagwe. Mimi nikikumbuka majira ya masika ya juzi. Sisi tuliweza kupanda marahagwe, mahindi. Alafu wakati wa ukame, tukaweza kuvuna mahindi mingi sana ambayo tuliqeza kuuza. Hapo majuzi tukapata karo ya kulipia wenzangu shuleni kama karo.

Mimi huwanapenda kuenda sinema mara moja moja. Iwapo nataka kuenda kuona video ambayo ime nifurahisha. Iwapo nilipata video fupi fupi kwenye simu yangu. So na nafanya juu chini niende ni katazame filamu hiyo.

Huwa nachaji hasa simu yangu mara mara tatu kwa siku kwa sababu ni feki simu yangu ni feki ambayo inaisha moto haraka haraka nikitumia tu kidogo hivi kama masaa mawili hivi moto imeisha so nafaa kuichaji.

Wakati wajua kali huwa mimi napenda kuenda kuogelea majini kwa sababu huwa maranyingi juwa ikiwa kali muili wangu huwa unaisi joto saa sasa wakati kama huo kwa jua kali nafadhalisha niendi nikaogelee ili nikuwe na afya njema na pia nikuwe nasikia vizuri, naam.